Kwanza kabisa nikifika hospitali asubuhi naingia kwa gate na kuambia security habari za asubuhi. Huku nikicheka kidogo juu ya usingizi bado haijaondoka kabisa. Kisha naenda straight kwa locker room, kubadilisha uniform. Ile white coat na badge yangu inasema pharmaceutical technologist mazee. Baada ya hapo napanda lift au stairs. Hadi pharmaceutical department. Nikifika pale kwanza naangalia stock za dawa, za emergency, zile zinazo tumika sana kama paracetamol, antibiotics na insulin. Juu unajua Nairobi traffic inaweza kuleta masaa mengi, so lazima tuwe ready. Kisha nafungua kompyuta na check prescriptions ilizokuja overnight au mapema na naanza kuprepare zile dawa za outpatient ambazo ziko queued. Mimi naweka playlist yangu ya low volume kama sauti sol au nyashinski, ili niwe na energy bila kuwakejeli wateja. Hiyo ndio routine yangu ya kwanza kabisa unapoanza shifts. Inachukua kama dakika kumi na tano hadi ishirini lakini inaset mood ya siku nzima.